Mchezo ninaopenda katika olimpiki ni riadha. Naupenda kwa sababu una mchezo mingi tofauti kama mbio za kati ya mita mia moja hadi mia nne kuruka na kurusha mkuki. Nachovutia zaidi ni mbio za kati ya mita mia moja sababu ni fupi lakini zenye msisimko mkubwa.

Nashiriki katika jamii kwa njia mbalimbali zinazosaidia maendeleo kwanza. Nashiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira. Panda miti na kusaidia matukio ya kijijini. Shughuli hizi zinasaidia kueka mazingira safi. Pili natoa msaada kwa watu wanaohitaji kama wazee watoto mayatima na wagonjwa tatu nashiriki katika vikao vya mtano wa kijiji ambapo nachangia mawazo yangu kwa kuboresha jamii.

Kila asubuhi ninapoamka mi hufanya mambo kadhaa ya kawaida ili kuanza siku. Kwanza, Naamka. Nashukuru kwa siku mpya. Kisha najipanga kitandani na kunawa uso. Baada ya hapo nasali. Baada ya mda mfupi nafanya usafi wa kibinafsi navaa nguo. Baadaye nachukua kiamshakinywa. Kisha najipanga kuelekea kazini.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo inayo zingatia usafi na utulivu wa hali ya juu. Napenda hasa wanapotoa vyakula vya kiasili kama ugali, samaki na mboga za majani.

Napenda kuenda madukani haswa wakati wa asubuhi au mchana ili kuepuka msongamano wa watu kupata bidhaa ninazohitaji kwa urahisi na pia kupata bidhaa zilizo bora zaidi.

Ninawashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na uaminifu. Nasikiliza kwanza ili kuelewa mahitajia yao. Kisha nawasaidia kutoa taarifa sahihi. Ushauri na furisho linalofaa. Iengo langu ni kuhakikisha kuwa wateja wanaridhika. Kwa kutoa huduma inayofaa kwa moyo wote.

Nita mpa ushauri huu mtu anayeanza kazi kwanza awe mnyenyekevu na awe tayari kujifunza pili awe naishima kwa wenzake pamoja na wateja hata katika changamoto. Tatu auulize maswali na pokuwa aelewi. Nne hafanyi kazi kwa bidii na kwa wakati kuwa mwaninifu na mchapa kazi.

Filamu ninayoipenda ni the pursuit of happiness, naipenda kwa sababu inafundisha na kusisitiza vumilivu, bidii na kuto kata tamaa, hata unapopata changa moto. Unaonyesha kuwa na imani, juhudi na subira.

Natumia mda wangu wa bore kwa kujifunza mamboma pia kusoma na kutafuta maharifa pia napenda kusaidia wengine kwa ushauri na wakati mwingine hupumzika kwa kusikiliza muziki ama kutazama filamu zenye ushauri.

Mambo muhimu zaidi nilifundishwa ni maadili na nidhamu. Na nilifundishwa na wazazi na walimu. Wazazi walinifundisha heshima waaminifu na bidii. Huku walimu waki nifundisha umuhimu wa elimu uvumilivu na kujituma ili kufikia malengo yangu.

Nam namkumbuka mwalimu aliyekuwa mkarimu lakini mkali kwa nidhamu hali nifundisha siotu masomo bali pia kujiamini kufanya bidii na kutokata tamaa aina ya waliu hawa mwacha kumbu kumbu ya kudumu maishani.

Hujihusisha na kujifunza na kusaidia wengine kielimu. Kazi yangu kuu ni kutoa taarifa na kueleza masomo na kusaidia watu kutatua changamoto zinazohusisha kazi masomo na maisha ya kila siku poa napenda elimu kwa sababu inanipa nafasi ya kushiriki maarifa. Kukoza leleo na kuwa msaada kwa watu mbali mbali wanaotaka kujiendeleza. Kwa hivyo.

Nayashughulikia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya kwanza nayakubali mabadiliko kama sehemu ya ukuaji kisha najaribu kuelewa sababu ya malengo yake pia narekebisha mbinu zangu za kazi kwa kushirikiana na wenzangu nakuwa tayari kujifunza ujuzi mpya ili kuendana na mabadiliko haya pia.

Mchana maramingi, nakula wali, moja ama maragwe, au mboga, suz nini, nakula ugali, mboga, kulingana na upatika naji. Chakulaicho, nasaidia kupata nguvu ya kuendelea na kazi za siku.

Napendelea kitanda kigumu hali ya wastani. Si kigumu sana wala si kizuri sana Hina kitanda hiki usaidia mgongo kukaa sawa na kulala vyema na ufanya niamke nikiwa nimepumzika vizuri.

Natumia maramingi programu za mahasiliano na tarifa. Kama vile programu za mazungumzo kwa mfano whatsapp na messenger programu za kujifunza na utafiti Youtube kwa elimu ya marifa programu za kupanga kazi na kumbu kumbu pia natumia programu za mitandawo ya kijami kwa tarifa na mahasiliano.

Nafanya mambo kadha ilikuweka afya nzuri mambo haya niwe kwemo kulo chakula chenye lishe bora yenye mboga matunda na proteini kunywa majia kutosha kufanya mazoezi kupumzika na kulala vya kutosha kuepuka msongo wa mawazo kwa kupanga mdaungu vizuri kudumisha usafi natabia njema za kiafya.

Nishigulukie muda wa mwisho kupanga kazi mapema. Kuweka vipau mbele na kugawanya kazi katika hatuwa ndogo wakati muingine ni kiona muda wanakaribia kuisha. Zingatiya mambo muhimu zaidi kwanza ilikuwebuka kupoteza muda.

Ile kupunguza matumizi ya plastiki nafanya mabbo kama kutumia mifuko ya kudumu badala ya mifuko ya plastiki kuepuka plastiki, juu ya matumizi ya mara kwa mara, hutumia chupa ya kujazwa tena. Kuchagua bidhaa alinganisha vinaweweza kurejelewa kutumia vimbo vechakula ya kudumu badala ya plastiki kwa mazisha waingine kawusu muhimu wa kulele mazingira. Kwa hivyo.